Ndiyo, napenda sana kusikiliza radio. Nakumbuka enzi hizo. Kabla ya ulimwengu wa digitali kutawala, radio ilikuwa zaidi ya kifaa tu. Nakumbuka wakati mwingine, tulilazimika kupanda juu ya miti ili kupata mawimbi safi ya radio. Hasaa wakati wa habari. Kumbu kumbu kama hizi, hunichekesha na kunijaza furaha moyoni. Radio ilikuwa inaleta watu pamoja, kama familia na majirani. Walikusanyika kusikiliza vipindi kama salamu za radio. Ambapo watu walituma salamu kwa wapendwa wao, walio kuwa mbali. Ilikuwa kama mtandao wa kijami wa enzi hizo. Nakumbuka wimbo wa asubuhi, ewe ndugu yangu, we amka kumekucha, ambao ulikuwa kengele ya kuamsha watu kwenda shule au kazini. Pia matangazo ya mpira ya mambo mbotela, yalikuwa ya kusisimua sana. Unaweza kuona mpira kupitia masikio tu. Redio ilikuwa inajenga hisia ya umoja na jamii ambayo ni ngumu kuipata tena leo na simu za rununu.

Ndiyo. Nathani malengo ya kawaida kazini yanaweza kuwa tofauti. Kwa kweli, wengi wetu, tuna malengo ya ukuwaji wa kikazi. Hiyo inamaanisha kupata cheo cha juu au jukumu kubwa. Pia, kujifunza ujuzi mpya ni muhimu. Nadhani ili uwe na ufanisi zaidi. Kwa mfano, labda unataka kuwa na ustadi wa programu mpya au kuboresha mawasiliano yako. Kupata usawa kati ya kazi na maisha ni lengo lingine la kawaida ambalo, ni muhimu sana, nadhani.

Napenda sana chai zaidi kuliko kahawa, hasa kutokana na upatikanaji wake nchini na bei yake nafuu. Nakumbuka vyema enzi hizo ambazo chai ilikuwa kinywaji cha kila asubuhi katika kila nyumba. Kilikuwa kinywaji cha kitaifa, rahisi kupata, popote, kuanzia vibandaskini hadi hotelini za kifahari. Nakumbuka jinsi babu alivyokuwa, akinywa chai yake asubuhi na ilikuwa desturi inayounganisha familia na jami. Tofauti na kahawa, chai ilikuwa nafuu sana, kila mtu alimudu kununua chai na sukari, hii ilifanya iwe rahisi kupatikana kwa kila mtu. Kahawa kwa upande mwingine, ilikuwa anasa, ilipatikana zaidi katika miji mikubwa au hoteli za watalii, na ilikuwa ghali sana. Nakumbuka mjomba wangu, alipo kuja kutoka mjini na kutuletea kahawa kama zawadi, ilikuwa tukio kubwa haikuwa kinywaji cha kila siku. Kwa hivyo, chai inabeba hisia nyingi za ututoni, nostalgia na utamaduni, ingawa kahawa ni nzuri, chai ina nafasi maalumu moyoni mwangu kwa sababu ya upatikanaji wake rahisi na kumbu kumbu za zamani.

Ninapo furahia nikiwa nyumbani, mimi hufanya mambo mawili makuu. Jambo la kwanza ni kupandisha mziki, napandisha sauti ya mziki hadi kiwango cha juu kabisa. Napenda sana mziki, hasa nyimbo za kufurahisha, zenye midundo mizuri. Jambo la pili ni kudensi, halafu ninaanza kudensi hadi nitokwe na jasho. Na ni njia nzuri ya kutoa nishati, kufanya mazoezi na kujisikia mwenye furaha na mchangamfu. Hii ndiyo njia yangu ya kufurahia wakati wangu wa kua nyumbani.

Safari ya SGR ni ya kufurahisha sana na inatoa uzoefu wa kipekee. Ninaipenda sana safari hii. Treni ya Madaraka Express, yaani SGR, inatoa safari laini. Salama na ya kupendeza kati ya Nairobi na Mombasa. Unapokuwa ndani, unaweza kuona mandhari ya kupendeza ya Kenya. Kama mboga za wanyama za Tsavo, ambapo unaweza kuona tembo, twiga na pundamilia kutoka dirishani. Unapofika pwani, hisia ya kwanza ni ile ya hewa nzito na ya unyevu. Inakupiga usoni. Nitofauti sana na hewa kavu ya Nairobi na inakupa hisia ya papo hapo kwamba umefika nyumbani. Hakuna kitu kama chakula cha pwani, mbaazi, zilizopikwa kwa nazi, ni chakula kitamu sana, cha asubuhi au mchana, ambacho mara nyingi huliwa na mandazi, chapati au wali, ni chakula cha asili na chenye lishe. Watu wa pwani au waswahili wanajulikana sana kwa ukarimu wao. Utamaduni wao, unajumuisha mchanganyiko wa kuvutia. Wa tamaduni za kiafrika, kiarabu na kihindi. Jambo linalofanya jamii kuwa ya kupendeza na yenye kukaribisha.

Kusema ukweli, upokeaji wa maoni kutoka kwa wengine si rahisi. Ukubalifu na nia ya kubadilika ni muhimu sana kwa ukuwaji wa kibinafsi na wa kitaalamu. Kwa mkubalifu kwa maoni kutoka kwa wengine, kunasaidia kukuza kujitambua. Kwani tunaanza kuona udhaifu na nguvu zetu kupitia macho ya wengine. Jambo ambalo hatuwezi kufanya peke yetu. Maoni hutupatia fursa ya moja kwa moja ya kuboresha utendaji wetu na kupunguza makosa kwa haraka zaidi. Yanasaidia sana kuimarisha mausiano kupitia uaminifu na mawasiliano ya wazi. Kua na nia ya kubadilika ni muhimu kwa ukuwaji wa kibinafsi na wa kitaalam. Kwani inafunga fursa inafungua si kufunga inafungua fursa mpya na kupanua upeo wetu. Tena, nikidhani katika ulimwengu unaobadilika haraka, uwezo wa kubadilika ni muhimu ili kukubaliana na mazingira mapya ya kudumisha ufanisi. Aaaa, kuuliza maswali kama je kuna tabia ninazopaswa kubadilisha au kuonyesha nia ya kujifunza na kuendelea mbele. Kwa hivyo, kukubali maoni na kuwa tayari kubadilika ni msingi muhimu ya mafanikio na fursa maishani.

Kusema ukweli, kuna wakati ambapo, mimi nilifikiria nitakuwa mwimbaji. Ndiyo, napenda sana kuimba. Mimi huimba kila wakati, nikiwa bafuni, ni kama ukumbi wangu wa tamasha binafsi. Napenda sana kuimba nyimbo za kila aina, hasa nyimbo za injili na kisasa. Hisia za sauti yangu, ikijirudia kwenye kuta za bafu, zinanipa furaha kubwa na kunifanya nijisikie mwana muziki maarufu. Zaidi ya bafuni, mimi huenda kanisani hasa kwa ajili ya ibada ya kusifu na kuabudu. Mmm, sehemu hii ya ibada hunipa amani ya kipekee na kuniruhusu kuungana na mungu kupitia muziki. Kuimba nyimbo za sifa kwa pamoja na waumini wengine wote tukiwa na lengo moja, kunajenga hisia ya umoja na nguvu nyingi za kiroho. Kila mara, um, huondoka nikiwa nimejaa furaha na tumaini.

Kama binadamu, ninayoipenda sana kwa wengine ni ukweli wa roho au uaminifu. Ninathamini sana watu ambao ni waaminifu na wanaoonyesha ukweli. Hii ni kwa sababu katika maneno na matendo yao, hii inajenga uaminifu na mahusiano ya ukweli. Uwazi. Kuwa na uwazi katika mawasiliano na hisia ni muhimu kwani hii husaidia kujenga ukaribu na uelewano wa kina kwa binadamu.

Swali hili linanikumbusha, methali inayo sema, asiyeskia la mkuu, uvunjiika guu. Heshima kwa wazee ni muhimu sana katika tamaduni nyingi zaki Afrika. Ikiwa ni, pamoja na utamaduni wa kiswahili. Njia moja ya msingi ya kuonyesha heshima ni kupitia salamu rasmi. Vijana wanapaswa kuanzisha salamu ya shikamoo kwa mtu ye yote anaye wazidi umri na jibu sahihi lalenye heshima kutoka kwa mzee ni marahaba au marahaba mwanangu. Hii inaonyesha unyenye kevu na utambuzi wanafasi yako. Mazee huheshimiwa kama hazina ya uzoefu wa maisha na hekima kubwa. Walio pata kupitia changamoto na kujifunza, kuwasikiliza kama nilivyo sema kwenye methali hiyo, asiyeskia la mkuu huvunjika guu. Kuwasikiliza kwa makini kwenye hadithi na ushauri wao ninjia ya kupata maarifa, muhimu, ambayo, hayapatikani kwenye vitabu au mtandaoni, muongozo na mfano. Katika jamii, wazee ufanya kazi kama viongozi wa shauri. Na mifano ya kuigwa, wakisaidia kudumisha maadili na desturi za kitamaduni. Kuwa heshimu na kuwathamini ni wajibu wakimaadili kwa ajili ya ustawi wa jamii, yenye upendo na mshikamano.

Naam, kweli, ninaamini kuwa sera muhimu zaidi ya kampuni ni zile zi na zojenga mazingira ya kazi yenye afya na haki kama mtu aliye wazi na thani uwazi na usawa ni muhimu sana. Sera muhimu za kampuni ni kama sera za usawa na kupambana na ubaguzi. Kwanza kabisa na thani sera ya kutobagua ni muhimu sana. Hii inahakikisha yaani kila mtu anatendewa kwa haki na usawa bila kujali, rangi, jinsia au umri na inaunda kwa kweli mazingira salama na yenye kuheshi miana. Sera za afya na usalama. Afya na usalama? Kazini ni muhimu pia. Ilikuhakikisha wafanyikazi wanalindwa thidi ya hatari na nadhani wanajisikia salama. Sera za mawasiliano na malalamiko. Kuwa na utaratibu wa wazi na mawasiliano na kushugulikia malalamiko na thani ni muhimu sana. Hii inaruhusu wa fanyikazi kutoa maoni na malalamiko bila hofu na kuhakikisha maswala ya nashugulikiwa haraka na kwa haki. Sera za usawa wa maisha na kazi Mimi binafsi nathani ni nathamini sana. Sera zinazo saidia usawa kati ya kazi na maisha ya kibinafsi kama vile kufanya kazi kwambali au sara hisi za kazi hii inajenga uaminifu na kuongeza tija. Kwa hivyo nathani sera zinapaswa kutoa muundo na uwezo huku zikizingatia mahitaji ya wafanyi kazi ili kujenga utamaduni mzuri wa kampuni.

Ninapenda utulivu, na ndivyo jinsi ninavyotenganisha kazi na maisha ya kibinafsi. Mipaka ya utulivu, saa za kazi, mimi huweka mipaka ya wazi sana. Kwa mfano, nilikuwa na rafiki ambaye jamani, alifanya kazi mbali na nyumba yake, lakini karibu na ofisi. Na aliamua kuwacha kazi saa kumi na moja jioni kila siku bila kujali wingi wa kazi. Ah, alijua umuhimu wa muda wa kupumzika. Kutofanya kazi wikendi. Binafsi ninadhani, ah, sijawai kufanya kazi wikendi isipokuwa dharura kubwa sana. Na muda huo nimeutumia na familia yangu au kwa ajili ya burudani zangu kama kusoma, kuandika au kutembea. Hii ndiyo siri ya kufanya kazi kwa ufanisi na kuwa na maisha ya utulivu. Kujitunza. Pia nina ratiba ya kutunza afya yangu kama kufanya mazoezi ya asubui na kula vizuri. Hii inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujenga utulivu wa akili. Kwa hivyo, ninaamini utulivu ni ufunguo wa maisha yenye furaha na tija.